Ndiyo mimi ninawafahamu majirani zangu mimi huwa na uhusiano wa karibu na majirani zangu na kwa hivyo ninawafahamu vyema wakati wa wikendi ambapo mimi pamoja na majirani zangu hatuendi kazini sisi hukaa pamoja na kupiga mazungumzo na kupiga ma habari na hadithi zingine pamoja kwa hivyo ninawafahamu majirani zangu vizuri.

Ndiyo ninapenda kunywa maziwa kwa sababu maziwa inaladha tamu na kupendeza maziwa pia inaafya mingi kwa mwili kwa sababu inaprotini ambazo husaidia katika kujenga seli za mwili maziwa pia inavirutubishu mingi na kwa hivo husaidia katika mmengenyo wa chakula mwilini Napenda kunywa maziwa.

Tabia inayoweza kuchikiza ni unafiki, kukosa heshima, kuhamasisha chuki au kutokwa na empati. Pia tabia kama kuingilia mazungumzo ya wengine bila ruhusa au kuvunja ahadi zinaweza kuchukizwa. Kila mtu ana maoni tofauti lakini hizi ni badhi ya tabia nyingi zinazo one kama kama zihizo vumilika kwangu.

Ndiyo mimi hununua vitu kwa simu kwa sababu, kununua vitu kwa simu ni urahisi, ina urahisi kwa sababu ninapada huduma kila siku bila haja kwenda dukani. Pia ninapo nunua bidha kutumia simu, ninalinganisha, weza bidha kwa urahisi na kujua, bei katika maduka tufauti. Inazopenda.